Asanti kwa swali hilo mzuri. Haa, nampenda sana Cristiano Ronaldo kwa sababu ni mchezaji mwenye bidii, nidhamu, na moyo wa ushindani wa hali ya juu. Tangu nianze kufuatilia mpira wa miguu. Ronaldo amekua miongoni mwa wachezaji wanaonivutia zaidi. Kutokana na juhudi zake uwanjani na hata nje ya uwanja. Kwanza kabisa, Ronaldo ana kipaji kikubwa cha kufunga mabao ana uwezo wa kupiga mashuti makali kwa miguu yote miwili. Kupiga vichwa kwa ustadi mkubwa na kufunga mabao ya mipira ya adhabu kwa umakini wa hali ya juu. Uwezo wake wa kua mbele ya lango na kutumia nafasi chache kupata bao ni sifa inayomtofautisha na wachezaji wengi. Pili, ninampenda Ronaldo kwa sababu ya bidii yake haitegemei kipaji pekee. Bali anafanya mazoezi kwa juhudi kubwa sana. Inasemekana huwa anafanya mazoezi ya ziada hata baada ya wachezaji wengine kumaliza. Nidhamu yake katika mazoezi, lishe na mtindo wa maisha hii imemwezesha kudumu katika kiwango cha juu kwa miaka mingi. Hii inanifundisha kuwa mafanikio hayatokani tu na kipaji. Bali anahitaji kujituma na kujitoa kwa dhati. La tatu ni Ronaldo ana uongozi mzuri. Akiwa nahodha wa timu, huwa anawatia moyo wachezaji wenzake na kuonyesha mfano mzuri kwa vitendo. Hata katika nyakati ngumu, huwa hakati tamaa. Kuna mechi nyingi ambapo timu yake ilikuwa nyuma kwa mabao. Lakini kutokana na juhudi na mskumo wake, waliweza kurudi na kushinda. Hii inaonyesha kuwa na moyo wa kupambana hadi dakika ya mwisho. Nampenda pia kwa sababu ya kujiamini kwake. Ronaldo anaamini katika uwezo wake na haogopi changamoto. Amecheza katika ligi tofauti kubwa duniani kama uingereza, hispanya na Italia. Na katika kile ligi aliweza kufanya vizuri na kushinda mataji. Hii inaonyesha kuwa ana uwezo wa kuzoea mazingira mapya na kuendelea kung'ara. Mbali na uwanjani, amekuwa msaada kwa watu wengi kupitia misaada na shugri za kijamii. Amechangia fedha, kusaidia watoto, wagonjwa na watu wenye uhitaji. Kitendo hiki kinaonyesha kuwa na moyo, wa huruma na najali jamii. Kwa ujumla, ninapenda kwa sababu ni mfano wa kuigwa katika bidii, nidhamu, uongozi na kujiamini ameonesha kwa kufanya kazi kwa juhudi na kuwa na malengo makubwa, inawezekana kufikia mafanikio makubwa maishani. Kwangu mimi Ronaldo si tu mtu mchezaji bora, bali pia ni chanzo cha motisha na hamasa katika maisha ya kila siku. Sante.